Napenda chakula chenye ladha ya kati. Kisicho kikali sana wala kisicho na chumvi mingi. Napendelea chakula chenye mchanganyiko wa ladha kama tamu kidogo na chumvi kwa pamoja. Kwa sababu chakula kama hiki hunifanya nifurahie kukula bila kuchosha ulimi. Pia napenda chakula chenye harufu nzuri na kilichopikwa kwa viungo vya asili.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kuhitimu masomo. Lilikuwa wakati wa furaha sana kwa sababu nilihisi juhudi zangu zimezaa matunda na pia lilinipa matumaini ya maisha bora zaidi siku za usoni. Najivunia mimi mwenyewe na familia yangu.

Ndiyo, nawafahamu jirani zangu. Tuna uhusiano mzuri na mara nyingi tutanasalimiana na kusaidiana pale inapobidi. Inanifanya nijisikie salama na mwenye amani kwa sababu najua nina watu wakaribu ninaweza kuwategemea na pia inajenga mshikamano mzuri katika jamii yetu.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni ujuzi wa mawasiliano na uongozi. Ningependa kuwa bora zaidi katika kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Pia ni muhimu kujifunza jinsi ya kuongoza timu na kufanya maamuzi yenye busara wakati wa changamoto. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kuwa mtaalamu bora na kuongeza mafanikio yangu kazini na kwa jamii.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huanza kwa kupanga ratiba ya kila jambo muhimu. Mimi hu hesabu muda unaohitaji kwa kila kazi na ku anza na zile zenye kipau mbele zaidi. Pia, mimi hujaribu kutoji husisha na vitu vina vinayoweza kunivuruga na nikihitaji msaada huwa naomba kutoka kwa wenzangu. Kufanya hivi, kunanisaidia kumaliza kazi kwa ubora na kwa wakati bila msongo wa mawazo.

Napenda mkate wa unga wa ngano wenye unene wa wastani. Hua na ladha laini na huchangiana vizuri na chakula cha mchana au kifungua kinywa. Mara nyingi unakunywa nyumbani pamoja na familia au marafiki. Napenda mkate huu kwa sababu hunifanya nijisikie kuridhika na hutoa nguvu ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku. Kila mala nikikula hunikumbusha kumbukumbu nzuri za utoto.